Ndiyo, nawafahamu majirani zangu. Watu wengi ni wema na husaidiana. Tunapo onana tunasalimiana na wakati mwingine tunakaa kuzungumuza kidogo. Napenda njinisi wanavyoshirikiana na kusaidiana wakati wa shida wa sherehe. Wengine wanapika chukula kizuru. Wengine husaidia kulea watoto. Kila mtu anajua majukumu yake. Hii inanifanya nijisikie sehemu ya familia kubwa na kuwa na amani katika mtaa wangu. Napenda pia wakati wa sherehe au siku za siku kuu, tunakusanyika na kusherehekea pamoja, kwa kweli nawajua vizuri na najisikia huru nikiwa karibu na majirani zangu.